Kwa kiwango kikubwa, nina mazoea ya kuchapa kazi. Na jambo ambalo linanipa motisha kazini, ni hasa ninawezazingatia kama kusudi la kimsingi, ni uwezo kwa kusaidia watu kupata majibu, kutatua matatizo, na kufanikisha mawasiliano. Nikijaribu tu ku labda kuongelea zaidi. Kuna mashida mingi ambazo zinawakumba watu. Ama zinatukumba katika jamii. Kwa hivyo kama ile jamu ile kazi na naifanya ama majukumu ninayoyatekeleza yana uwezo wa kuweza kupeana majibu ya shida hizo zinazotukumba. Basi inakuanga na mimi hukuwa na motisha kuendelea kupiga shughuli hiyo.

Mimi napenda chakula chenye ladha ya ukali kama ile iliotiwa pilipili kwa mfano. Japokuwa pilipili si ladha halisi, lakini nina uzoefu wa kula chakula ambayo ina pilipili nyingi kwa vile nimeishi na wahindi na kwa kawaida yao, wao hutia pilipili nyingi katika chakula zao kwa hivyo nimekuwa na uraibu wa kula chakula ambayo ina pilipili nyingi ama ladha ya hiyo ukali wa pilipili.

Somo la sayansi ambayo naipenda ni ile sayansi ya kompyuta pamoja na AI ama kwa lugha ya kimombo Artificial Intelligence. Mambo ambayo yananivutia katika somo hili ni pamoja na vitu kama mantiki ya kutatua matatizo inayofanya mifumo ifanye kazi kwa lugha ya kimombo Algorithms. Kwa hivyo inasaidia ku ujengaji wa mantiki haya. Inasaidia kuboresha uhusiano kati ya binadamu na AI. Kwa hivyo hiyo ndio patanisho kuu katika hizo mambo mbili. Ingine pia ni mifumo inayofunza kutokana na data. Kwa hivyo natumia data kufundisha computer kufanya kazi kama binadamu. Ama kuweza kufanya kazi kama binadamu. Kwa lugha ya kiingereza tunaita machine learning. Na labda jambo la mwisho katika science ya computer ambayo inanivutia. Ni kufanya computer iweze kubaini lugha asili. Kwa kiingereza tunaita natural language processing. Na hapa inafanya kompyuta ama mashine kuweza kuchambua lugha kama vile tu binadamu.

Mandhari mzuri ambayo nimeweza kuona ni ile ya Zanzibar kwa vile jiji lina mvuto mzuri. Sana sana tukiongelea fwele za kisikusisimua. Kwanza katika kaskazini mwa jiji kuna nungu ambayo ni mchanga mweupe kama unga na yana maji ya zalulu ya uwazi. Ambapo pindi tu unapopunga unyunyu hewa inaonyesha inaleta ile mandhari ya pwani. Jambo la pili ni zanzibar ina bahari kubwa. Yenye ukunda unayoenda kilomita mingi. Na inaweza pindi tu unaposimama pale unapata ile uzuri wa kukaa kando ya bahari. Na pia unaeza jishughulisha katika mambo mingi kama vile kuendesha baiskeli, kupiga dimbwi na mango mingine. Mambo mingine pia maisha ya Zanzibari usiku pia ni ya kusisimua. Kwa vile ina mila mingi, kuna mila ya Afrika, mila ya Kiindi, mila ya kiarabu, mila ya Kiulaya. Sana sana katika hoteli ama tu pale ufuoni wa bahari unapata watu wa Zanzibar Anaeza kuonyesha tamaduni zao. Kwa hivyo unapata pia kati wa kujua tamaduni za watu wengine.

Kwa sasa, mimi naishi mahali ambapo nilizaliwa. Ijapokuwa hapo katikati nilieza kuenda sehemu nyingine ili kupata masomo na labda kikazi kidogo. Lakini kwa miaka mitano iliyopita, mara mingi mi hukuwa mi huishi sehemu niliyozaliwa. Labda kama juhudi za kikazi moja ama mbili nimeitwa mahali ndo. Labda utapata nimeenda ama likizo ama matembezi tu ya lakini naeza sema kati ya siku mia tatu sitini na tano. Mimi huishi mahali nilipozaliwa kama siku mia tatu hivi kwa mwaka.

Wakati ambao nina mkutano, mambo jambo kuu ambalo mimi hulifanya kujiandaa kwa hiyo mkutano ni kuangalia yale maneno ambayo yanaenda kuzungumziwa katika mkutano huo halafu nafanya uchanganuzi wangu wa maneno hayo ili niweze kupata jawabu ama nieze tu kujua mambo mingi kuhusu yale ambayo yanaenda kuzungumziwa. Hili pindi tu ninapo ingia katika mkutano niwe na jambo la kusema ama labda niwe na jambo la kuongezea, kuchangia, kutoa tu.

Ule wasia ambayo naeza patia mtu ambaye. Anaanza kazi, ni kwamba yale matarajio na aliokua nayo kabla apate kazi, si yale matarajio anayofaa kuendelea kuzingatia pindi anapoanza kazi ile. Kwa vile kale kazi na shangamoto yake na mengi yanaeza kutokea. Kwa hivo, ni vizuri mtu awe mwepesi wa mabadiliko. Ama, kwa lugha ya kimombo tunasema kue open. Kuwe na uwazi flani wa matarajio ili awez pate nafasi ya kueza kujifundisha mapya. Na labda kama kuna njia ambazo alikuwa anazitumia awali na hayafai, aje kuzizingatia.

Kitabu ambacho nakipenda zaidi ni kile cha Ben Carson, chenye mada ya Think Big. Ni kitabu ya hadithi pamoja na historia kwa vile inahadithia changamoto ambayo mwandishi amepitia katika taaluma yake udaktari. Na pia inaonyesha historia kidogo ya mambo ya udaktari kama vile upasuaji. Muhusika mkubwa katika kitabu ni mwandishi ambaye ni Ben Carson. Kitabu hiki niliweza kukipata tia rafiki yangu ambayo alikuwa anaipenda sana. Kwa hivyo akaniambia mimi pia nione kama naeza isoma. Na pindi tu nilipo anza kuisoma, nilipenda. Na mwandishi huyu amaweza kutoa vitabu vingi. Na kati ya hizo zingine ambazo amezitoa ile ambayo nimepata pia nafasi ya kuisoma ina mada inaitwa gifted hands.

Kazi ninayoifanya inategemea umeme kwa kiwango kikubwa na pindi umeme unapokatika huwa inabidi nisitishe kazi na niende kufanya kazi za za nje ya nyumba kama vile kufagia na kusafisha mandhari yangu. Pia nina mifugo mimi hupenda kuwalisha kuwapatia lishe ama kuwapeleka nje katika uwanja ili waweze kula nyasi. Wakati huo pia mimi hutumia kama labda nilikuwa na kazi ambayo nikuwa naifanya naweza kutumia kuandaa vipengee ambavyo nitakuwa navishughulikia ili pindi tu stima ama umeme inaporudi niweze kuwa na mambo ya kuendelea nayo kwa kwa haraka kidogo kwa vile ukiwa umeandaa vipengee inakuwa rahisi kuendelea sasa kupanga kazi ingine.

Napenda kusafiri kutumia njia ya GPS. Ramani na GPS hazina tofauti kubwa kwa vile moja ni ya kidigitali ingine ni analog na kwa vile sasa hivi njia mfumo ya kidigitali inachukua mwongozo katika mambo mingi inafanya matumizi yangu ya GPS inakuwa kwa kiwango kikubwa. Mapenzi yangu ya GPS ni inatokana na uwezo wake wa kukupatia mwongozo moja kwa moja labda tuseme unataka kutoka katika sehemu A hadi sehemu B. Inakuambia labda umebaki na muda gani unafaa utembee. Labda mita ngapi kabla upige upinde ama uchukue njia nyingine. Kwa hivyo GPS inarahisisha na namna ya usafiri. Pia jambo jingine kuhusu GPS ni kama unaenda ku labda kwa rafiki yako ama mahali pengine. Anaeza kupea mwongozo wa pahali alipo. Kwa hivyo kazi itakuwa tu kufuata GPS. Na itakuelekeza hadi sehemu ambapo unafaa ama kuenda bila tatizo lolote. Kwa hivyo kutumia GPS inafanya usafiri inakuwa rahisi kidogo kushinda ramani.

Wakati wa jua kali mimi napenda kufanya kazi ndani ya nyumba kwa vile ili kujikinga na yale miale ya jua. Kwa hivo utanipata labda na osha vyombo, napiga deki, kusafisha safisha nyumba, mambo mingi ya ndani. Na pia kazi yangu ya msingi niko katika taaluma ya teknolojia, nika hufanyika katika kompyuto kwa hivo mara nyingi ina nipata nikiwa ndani ya nyumba. Sana sana wakati wa mchana jua inapokua kali.

Napenda kusikiza redio, kwa vile kunakuanga naweza inanipea nafasi ya kusikiza muziki, kupata mazungumuzo ya mambo ambayo labda yanaendelea, uchambuzi wa siasa na tofauti na tarakilishi ni kwamba unaweza sikiza redio na uendelee kufanya kazi yako nyingine. Kama ni tarakilishi ama labda televisheni huwezi kuendelea kusikiza kwa vile pia lazima uone ama uone lile jambo ambalo linaendelea kwa hivyo hiyo ndiyo inafanya nipende kusikiliza redio.

Mimi napenda sanaa ya muziki na filamu kwa vile nahisi kwamba kupitia miziki na filamu ule msanii anapata njia rahisi ya kujieleza. Wafuasi wake na nikiangalia sana sana muziki inampea nafasi ya kusema ama kuhadithia yale matukio ambayo anayapenda kwa ule ustarabu ambayo amechagua. Kama msanii unawezatumia tuseme uko na mada fulani ambayo unataka kuizungumzia na una vipengele vingi. Nahisi kwamba unawezatumia kitu kama albamu kwa mfano kupitisha hivyo vipengele vyako. Kamu uko na vipengele kumi kwa mfano labda utakuwa na nyimbo kumi. Kila mojawapo inaonyesha ama inaashiria vipengele zako, na kwa njia ya filamu ni rahisi kujieleza kwa sababu nahisi mtu anapata ule uwezo wakuona. Ama kutumia picha, watu wanasema picha. Picha moja inawezakuwa na maama elfu moja. Ama inawezakuwa na maana elfu moja. Kwa hivo kwa njia ya filamu ama video ama picha, mtu anaweza kujielezea kikamilifu. Kwa hivo napenda sanaa hizo mbili kwa hizo sababu ambazo nimezitaja.

Mimi sipendi kuchora wala kupaka rangi kwa vile na mavipaji vyangu havija landana na aina hiyo ya usanii. Mimi ni mtunzi wa nyimbo na mashairi kwa hivo mara nyingi mimi hujishughulikisha na kutunza nyimbo na mashairi na si kuchora ama kupaka rangi. Ningekua kwamba ninge ningelazimishwa kuchagua kati ya hizo mbili basi nahisi kwamba kupaka rangi labda ingekua rahisi kidogo kwa vile haihitaji tajriba ya hali ya juu.

Ninapotaka kustaree jambo la kwanza ambalo mimi hulizingatia ni kwamba nime nimekamilisha shughuli ambazo nilikuwa nazo ili punde ninapoanza kuwa na starehe zangu. Nisipate kutatizwa na mtu yeyote ama jambo jingine. La pili ni kwamba starehe zangu hazikuangi za kibinafsi. Kwa hivyo mimi hupenda kualika marafiki. Ama pia na jamii ili tukue na wakati mwema pamoja.

Muziki ambayo mimi hupenda kusikiliza mara mingi ni muziki wa aina ya hip-hop ama rap. Hip-hop ama rap ina asili yake kutoka pande ya Amerikani ambao wale wa Amerika wenye ngozi nyeusi. Wameitumia hasa kama sanaa ya kuonyesha zile shida ambazo ama matatizo ama kuhadithia yale mambo ama ambayo wanapitia katika jamii yao. Aina ya muziki ya rap mara mingi inatumia njia ya kukariri. Kando kukariri kinyume na kuimba. Na mara mingi mtu hujieleza kuonyesha zile shida ambazo anapitia katika jamii. Kama vile labda shida za kinyumbani, shida za kupata pesa. Ama mara mingi kukua shida. Ama pia sikuhizi kuna wale ambao wanatumia kuwaonyesha ile juhudi ambayo wamepiga labda ime imezaa matunda kwa hivyo inaezatumika katika vitu vingi.

Mimi huudhuria tukio mingi na mara nyingi kabla ujenge katika tukio hizo mtu huhitajika kuwa na tiketi. Kwa hivo, nimenunua tiketi za kuhudhuria tukio mara si moja. Uzuri, tofauti na zamani ambayo ulikuwa unahitajika kufika katika lango ili kupata tiketi. Siku hizi kuna tovuti za kupata tiketi hizo. Unaenda pale, unanunua tiketi yako. Unalipia kwa njia simu ama labda benki halafu moja kwa moja unapata tiketi yako So pindi pale unapo fika katika lango la tukio. Utaonyesha tiketi yako ambayo itakuwa katika fomu ya digitali. Na utaruhusiwa kuingia katika sherehe ya matukio hilo.

Ile programu ya simu ambayo mimi hutumia kila siku sana sana ni programu ya WhatsApp. Kwanza mimi hutumia kama njia ya mawasiliano kwa marafiki. Ile kuwajulia hali ama kufanikisha mipango yetu kama marafiki na hiyo pia hiyo pia inafanyika pindi ninaposhirikiana na jamii pia. Kando na jamii na marafiki, mi hutumia whatsapp kwa shughuli zangu za kibiashara. Kwa vile tunaweza wasiliana na wateja, tuafikiane bei ama niwaonyeshe zile bidhaa ambazo nauza. Alafu kama wanapendelea basi watafanya juu chini wahakikishe kwamba wamekuwa wanunuzi wangu. Kando na hayo natumia programu ya WhatsApp kwa kwa njia ya kikazi kama ile ofisi kuwasiliana na mabosi ama wafanyikazi wenzangu ili kufanikisha shughuli za kikazi tu.

Shughuli zangu mingi za kibiashara, ninaifanya kupitia programu ya WhatsApp. Kwa hiyo, mimi hupenda kushughulikia wateja wangu kwa mfumo wa kidijitali. Wale ambapo wanapata nafasi ya kuuliza maswali kuhusiana na biashara yangu. Ama bidhaa ambazo ninaziuza na hapo moja kwa moja. Mimi hupata nafasi ya kuwajibu ama kuelekeza ipasavyo kuhusiana na hizo kwa biashara yangu. Bidhaa ambayo na ninaziuza.

Ile study ambayo na naisi kwamba inaumuimu mkubwa katika taalamu yangu ama kazi ambayo naifanya ni study za hesabu. Hesabu inatumika katika mambo yote ambayo na nashugulikia. Mimi kama mwana biashara kwanza. Mimi tumia hesabu kujua bei ya bidhaa. Na kando na hiyo ili kujua ile kama biashara imepata faida ama hasara ama pia kuona kiwango cha cha pesa na ambao nawatolea wateja wangu kwa tipi pindi wanapolipa ama pia kurudisha, kurudisha, kurudisha salio. Kwa hivyo kwa kiwango kikubwa, hesabu inachangia pakubwa katika study, katika kazi yangu ya kibiashara.

Mojawapo ya maendeleo ambayo ningependa kuona katika jamii ni maendeleo ya kidemokrasia ambapo kila mtu ana nafasi sawa ya kujieleza na maoni ya kila mtu yanazingatiwa katika ukuaji wa jamii. Kwa vile kila mtu ni mwanajamii inamaanisha kwamba kila mtu ana jukumu la kuchangia katika ukuaji wa jamii kwa njia sawa. Kwa hivo ningeomba tu kila mtu apewe nafasi ili sauti yake iskike katika ujenzi wa jamii.

Mimi siamini swa hili swala lote za kuweka picha mitandaoni kwa vile nahisi kwamba inaharibu mfumo wa kitambo wa watu kujuliana hali ama watu kuonana. Pindi tu mtu anapo ona picha yako mtandaoni, anakuwa amejua sehemu ambapo huko ama ile hali ambayo unapitia na anaezatumia pichako kudadisi na kusema kwa hivo hata kuja baadaye na kukujulia hali ama kutaka kukuona. Na kando na hayo maramingi watu wametumia hii shuguli ya kuweka picha mtandaoni kwa njia ambayo si mzuri. Kama unapata mtu ali ishia labda likizo januari na alipo kuwa pale akapiga picha mingi kutumia labda sehemu tofauti tofauti nguo tofauti tofauti. Lakini mtu huyu bado ikifika disemba bado anaziposti pale mtandaoni na kuwahadaa we nzake kwa mba labda anapitia hali ile mzuri. Kwa hivyo nahisi kwa mba kuweka picha mtandaoni inahadaa mingi kwa hivyo mimi mwenyewe si huwa siweki picha zangu mtandaoni.

Mimi utumia muda wangu wabure kujinufaisha binafsi. Sana sana natumia kuangalia zile labda mambo ambayo nilipanga kutimiza kama nimeyatimiza. Ama kupanga mambo mapya ya kufanya hapo mbeleni. Ama kuangalia ni mambo gani ambayo labda ninge badilisha kidoga katika maisha yangu. Ningechukua mkonda mzuri. Kwa hivyo muda wangu wabure mimi utumia sana sana kujipia shuguli zangu za kuwaza na kuangalia jinsi ambayo ningeza kujiboresha kama binadamu.

Ninapofanya kazi yangu, mimi huzingatia sana ushirikiano na wengine, na jambo la kwanza ambalo mimi hulipea uzito ni kusikiza na ni nipate kusikia maono na mahitaji ya watu wengine. Na vivyo hivyo na natumai kwamba yule yeyote ambaye tunashirikiana na yeye aweze kuwa mtu mwepesi wa kusikiza maoni yangu ili hata kama tuna ili hata kama tunaendelea pamoja maoni ya kila mtu yakuwe yanazingatiwa.

Mchezo ambao ninapenda kutazama ni mchezo wa kandanda. Nilianza kufuatilia Kandanda nikiwa na umri mdogo. Na kando ya kufatilia mchezo huo, mimi pia hushiriki mchezo ya Kandanda. Nimeshiriki mchezo huo wa Kandanda katika wakati nilikuwa shule. Kutoka shule ya msingi. Kuendelea nimekuwa katika timu za shule katika daraja zote na tumekuwa tukicheza mchezo mzuri nimepata nafasi ya kutazama michezo mingi ya kandanda lakini ile ambao ulikuwa na mvuto kwangu zaidi ni ile final ya kombe ya dunia ilichezwa kule South Africa na mwaka wa elfu mbili na kumi. Fainali ile ili husisha timu mbili, timu ya uhispania pamoja na timu ya Netherlands So ile ilifanya nikavutiwa sana na mchezo huo. Ni jinsi timu zote ziliingia katika mchezo huo. Watu wa Spain walikuwa wanacheza ama wachezaji wa spain walikuwa wanacheza mchezo wa ina wa tiki taka ambayo unataka umilikiaji mingi wa mpira na wale wa Netherlands walikuwa cheza counter attack ambapo pindi tu unapopata mpira unakuanga na kasi kuenda kushambulia adui. Kwa hivyo jezi mbili za mchezo ilifanya mchezo huo ukakuwa na mvuto mvuto mwingi. Dakika za kawaida, tisini zilipo isha, mchezo huo ulikuwa sare, nunge kwa nunge. Na mchezo ukaenda katika muda wa maongezo. Hapo ndipo wana uhispania kupitia mchezo wa tikitaka waliweza kumiliki mpira vizuri na wakapenya hadi katika lango la watu wachezaji wa Netherlands ambapo walipachika bao mnamo dakika wa mia moja na kumi na sita. Na hiyo ndiyo ilikuwa bao pekee katika mchezo huo kumaanisha kwamba Hispania waliweza kupata ushindi katika mchezo huo.

Si chakula haswa ila bado tu nitakitaja. Mimi sana napenda kahawa. Kahawa ni kinywaji, si chakula. Kwa hivo kwa muujibu wa swala hili kidogo haitimizi mahitaji. Lakini kwa vile vinywaji bado ni aina ya chakula ningependa tu kukitaja kama aina ya chakula ambacho ninakipenda.

Wakati wakati nina furaha mingi mimi hupenda kueka tu mziki na kisha kucheza mziki ambao napenda kueka sana sana ni mziki wa mziki wa taarab kwa vile ni mziki wa ustaarab na kisha kucheza ule mchezo wa kuzunguka mduara kama vile ufanyiko katika ukanda wa pwani wa Afrika mashariki na kando na hayo pia mimi hujipea vinywaji haswa sharubati ya karakana ili tu kuongeza ladha ya furaha ile nilio nayo.

Ninapokuwa na mgogoro na mtu ya yote, jambo lakwanza ambalo mimi huzingatia ni kuhakikisha kwamba hasira imepungua kwa wale watu wote ambao ambao wanahusika. Mimi binafsi hupenda kuenda kando kidogo, ni katulia, ni matu mawazo yangu ya katulia. Na labda pia ninapokuwa kando mimi hupata nafasi ya kuona ama kudadisi. Ni jambo gani ambayo ilichangia ile mgogoro na kaune. Pia kufikiria njia ambazo mtu labda anaeza kutatua ule mgogoro alafu badae. Sisa sasa ama nitafuta wale ambao wali shughulika. Ama wali husishwa katika mgogoro ule alafu tuone nafasi ya kuitatua.

Wakati ambao napenda kufanya kazi, ama napenda mimi ufanya kazi vizuri ni wakati wa asubuhi. Nahisi kwamba pindi mtu anapoamka, mwili bado unakuwa na nguvu zake za asili na mtu anapata kufanya kazi vizuri. Kando na hayo, akili inakuwa imetulia wakati wa subuhi. Kwa hivyo inakupea fursa mzuri wa kufanya kazi ambayo vizuri sana sana kazi ambayo zina itaji kufikiria.

Wakati wa baridi kali, jambo la kwanza ambalo nitahakikisha ni kwamba nimejitafutia sehemu yenye joto kama nyumba labda nitakuwa nimewasha jiko pale nyumbani na ili inipashe joto. Kando na hayo, nitakua na vaa nguo nzito kama sweater ama koti ili iweze kunisaidia kujikinga dhidi ya baridi. Kando na hiyo pia utapata nikikunywa kahawa ama chai ya mkanda ili tu pia iweze kunisaidia kujikinga kutokana na baridi.

Mazoezi ninayoyafanya yanalingana na jinsi na mahitaji ya mwili wangu, halafu jambo nyingine pia mimi huangalia ule muda ambao niko nao, halafu la tatu ambalo mimi huzingatia ni kama niko na, niko pekee yangu au marafiki. Kwa hivo huwa sijishughulishi na jambo moja, mimi hujishughulisha na mambo mengi. Kwa mfano, nikiwa na muda kidogo, nitafanya yale mazoezi, mazoezi tu mepesi ya kupasa misuli moto. Na nikiwa na muda mingi, basi naeza jishughulisha na mazoezi ambayo yanahusu watu wengi. Kama vile kucheza kandanda ama mchezo wa tenisi. Ama labda nikiwa na muda mingi na niko pekee yangu, basi nitajishughulisha na kuendesha baiskeli. Kuenda masafa marefu kama labda kilomita hamsini ama kilomita mia moja. Kwa hivo mazoezi ambayo mimi huyafanya kila siku inalingana. Na kama niko na muda mwingi ama niko na marafiki. Kwa hivo si zoezi moja nina zoezi tofauti tofauti mazoezi tofauti tofauti ambazo mimi hujishughulika nazo.